Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta. Chakula kisicho na mafuta kina latha gani au kinakaaje. Mi napenda chakula ambacho kina mafuta, chakula ambacho kina pendeza. Mafuta pia hukuja na latha yake, hukuja na pendekezo na ama pendekezo yake ni chakula ambayo inakupea motisha kuila.

Unajihisi vipi kuhsu tathmini za kazi? Kazi, tathmini ziliekwa hapo kwa shughuli au kwa sababi ya, hazijaekwa hapo tu, so me mi mtu ambaye najaribu kufuatilia hizo tathmini ya kuwa naamini ya kuwa lazima kukue na tathmini au rules ili watu waweze kukua in order u kwa utaratibu.